Mkate ninaoupenda ni mkate wa ngano na penda kula mkate wa ngano asubui juu mkate wa ngano unakuanga mtamu na ni mzuri sana wa kula asubui na chai na kula asubui ukiamka na chai inakupea nguvu ya kuendelea na siku yako.

Ndiyo mimi napenda chakula chabharaka na kwa sababu ya hiyo ni juu chakula cha haraka inakuanga rahisi kukula na huwa rahisi kubeba unaeza beba uende ukakule mahali kwingine kwa hivyo mimi huwanga nakula chakula cha haraka.

Malengo ninayo katika kazi yangu ni kuiimalisha kazi yangu nataka kazi yangu iendelee iwe kubwa nataka nieneze kazi yangu katika inchi zingine na ningependa sana kazi yangu ijulikane na inchi zingine itambulike na inchi zingine pia.

Ndiyo ni napenda chakula kitamu. Chakula kitamu ni nakuanga mzuri sana kwa mwili alafu ni chakula ambacho unafrahia wakati unakula. Kwa hivyo kila wakati mimi napenda kukula chakula kitamu juu ni kizuri sana kwa mwili na ni chakula ambacho unafurahia ukikula.

Mahali napopenda kuwa ni mahali marafiki zangu wako na mahali ambapo familia yangu iko. Hapo ndio mahali napenda kuwa. Huwa na skia niko salama nikiwa karibu na marafiki zangu na karibu na familia yangu. Kwa hivo mahali napenda kukuwa ni mahali ambapo familia yangu na marafiki zangu wako.

Somo la sayansi ambalo ninalopenda ni biolojia. Biolojia inakuwanga huwa inafunza watu kuhusu miili yetu na inakuwanga mzuri sana ili kujua ambacho kinaendelea na mwili ya mtu. Unapokuwa mgonjwa, biolojia inaeza saidia mtu kujua nini ambacho kinachoendelea na mwili ya binadamu.

Kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni ambapo kila mtu anafuraha wanafanya kazi pamoja na ambapo mwenye kazi anawalipa vizuri analipa wafanyikazi, wafanyikazi wake vizuri mshahara inaingia katika, katika kwa kila mtu na kila mtu anapata mshahara wake vizuri.

Ndiyo, napenda kupanda milima, napenda kupanda milima juu inakuanga mzuri kwa afya ya mtu, juu ni kama unafanya mazoezi, inafanya mwili ikae vizuri, inafanya mwili yako ikuwe salama, na napenda kupanda milima juu ya sababu kama hizo.

Jinsi ninayopenda kuwasiliana na watu ni kuwapigia simu napenda kupigia simu juu unapotuma ujumbe kwa simu mtu anaweza kosa kuiona lakini unapompigia simu anweza shika simu yako na mtawasiliana vizuri na ujumbe wako utafika vizuri na salama.

Mimi hujifunza mambo mapya kutumia mtandao, kupitia mtandao kwa ajiri ya mtandao, hubeba ujumbe mingi, hubeba ujumbe ambayo tunaeza tutazama kwa televisheni, mtandao hukuwa na hiyo ujumbe, kwa hivyo mimi napenda kujifunza mambo mapya kupitia mtandao.

Mimi napenda kutazama michezo, napenda kutazama michezo katika televisheni, ila pia ningependa sana kucheza, nivenye sijawahi pata hiyo nafasi ya kucheza. Ingali kama ningepata hiyo nafasi ya kucheza, ningecheza michezo, lakini mimi najipatanga nikitazama michezo katika televisheni.

Ndiyo mimi napenda kujifunza historia kwa ajili ya kujua inchi yetu, kujua vitu zilivyofanyika hapo nyuma na siku zinavyo songa vitu zinenda zikibadilika kwa hivyo lazimu wangalie nyuma ujue nini kilichofanyika katika inchi yenu hapo nyuma. Kwa hivyo mimi hujipata nikijifunza historia na napenda kusoma kuhusu historia ya inchi yetu.

Ndiyo, mimi nime wahi lima, nilipokuwa mdogo, mimi nimelelewa katika mashambani, kwa hivyo ninajua kulima, na nime lima vitu kama mahindi, nime lima mahindi nikauza, nikapata pesa, kwa hivyo mimi nime wahi lima, hapo nyuma.

Ninachofanya kulinda mazingira ni kama kumwagilia mimea maji ili ikue vizuri na kuzuhia watu wanao kata miti, kwa sababu miti ni muhimu sana katika kuleta mvua. Kwa hivyo, ninachofanya kulinda mazingira ni kulinda miti na kulinda mahali ninapokaa.

Ninachofanya ili kutia mwenzangu moyo na mtu siku zingine anasikanga amefika mwisho kwa hivo ninachofanya kutia mtu moyo ni kumuongelesha na mpea imani aendele niyo asife moyo na kumuambia kila kitu itakuwa sawa.

Ujuzi ambayo mimi njingetaka kuimarisha ni kujua kuogelea katika maji, napenda kuogelea ni venye sijai juwa kuogelea ila ningetaka sana kuimarisha hiyo ujuzi, ningetaka kujuwa jinsi ya kuogelea ninapenda kuogelea sana ndio maana nataka kuimarisha na kujifunza jinsi ya kuogelea majini. Bila kuogopa.

Kinacho nipa motisha kazini ni mshahara na pia ni kwa sababu napenda napenda kufanya kazi napenda ninacho kifanya alafu ni na watu wazuri kazini nafanya kazi vizuri kwa hivo wananitia moyo wananipa motisha kuendelea na kazi yangu na pia mshahara nayo pata inanipea motisha kuendelea na kazi yangu.

Mafunzo ambayo yamenisaidia kazi ni kwa kabisa ni kujua jinsi ya kuongea na watu wengine, jinsi ya kuzungumza na watu wengine, kufanya na kazi na watu wengine, na jinsi ya kufanya kazi kwa imani na kufanya kazi kwa amani na watu wengine.

Ndiyo, huwa naweka picha katika mtandaoni, napenda kuongea na watu katika mtandaoni, na kwa hivyo, saa zingine najipata nikieka picha mtandaoni ili nipate kazi, ili nipate kazi za kazi ambayo nafanya, kwa hivyo mimi huweka picha zangu mtandaoni ili kupata kazi.

Kitu ambayo mimi hufanya ili kusaidia jamii ni wanapokuwa na sherehe, wanapoweka sherehe, mimi huenda kusaidia, mimi naendanga kusaidia kupika, kuosha vyombo, kufurahia pamoja na pia napenda kunogeleesha jamii wasikufe moyo, wendele kutia moyo, ndiyo tuweze kukua sisi wote pamoja.

Kitu ambacho ni mimi nilikuwa napenda kufanya nikiwa katika utotoni wangu, nilikuwa napenda kucheza mchezo na watoto wenzangu. Hata kama ni masaa ya usiku, nilikuwa napenda kucheza iyo michezo ya utotoni na nilikuwa nafurahia sana nikicheza na watoto wenzangu. Kwa hivyo kitu nilichopenda nikuwa utotoni ni mchezo yangu ya utotoni.

Maendeleo ningeopenda kuona katika jamii ni watu wakiishi kwa amani Unajua sikuizi siku zi mebadilika, watu hawaishi kwa amani, watu wanachukiana, watu wakona vitina katika wenzao na kitu ningependa kuona katika katika jamii ama ikiendelea katika jamii ni watu kuishi na upendo na kuishi na amani.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu, napenda ubunifu katika kazi, napenda kufanya kazi ambayo iko na ubunifu, ambayo inafanya akili yangu iwe kazini kila saa, na ubunifu ni kitu cha maana na ni kitu na ambacho inasaidia mtu kuendelea katika maisha na kujaribu vitu zingine katika maisho kwa ivo, mimi napenda ubunifu sana.

Mimi ni mtu wa kuchelewa, mimi ni mtu ambayo huwanga huwa nachukua muda wa kujitayarisha nikienda mahali, huwa napenda kuchukua muda wangu kujitayarisha ili nikifika niwe niko salama, niwe kila kitu yangu iko sawa, kwa hivyo mimi ni mtu wa kuchelewa, mimi si mtu wa kuhuwahi.

Msimu wa mwaka nao penda ni Msimu wa disemba napenda Msimu wa disemba kwa sababu hiyo ndio wakati huwa tunapatana na familia zetu na marafiki zetu na tunafanya sherehe ya disemba ambayo inatukutanisha sisi kama marafiki, watu wakazini na pia familia ili kusherekea pamoja. Kwa hivyo, msimu wa mwaka ni naopenda ni disemba.

Mimi hupiga picha kila mara kwa sababu napenda kuweka makumbusho ili ninapo kuwa mahali kwingine ninakumbuka mahali nimetoka kwa hivyo kila kitu nachofanya lazima nipige picha kwa hivyo mimi hupiga picha mara kwa mara kila wakati.

Ndiyo mimi napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu teknolojia ni kitu ambacho hatuwezi ishi bila pia teknolojia inabadilika wakati kwa wakati kwa hivyo lazima nijaribu teknolojia inayotokea ili nisikuwe nimewachwa nyuma na watu wengineni.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema kwa sababu ni na amkanga mapema kuomba. Mimi ni mtu ambayo naamini mungu kwa hiyo na jipatanga ni kia mka mapema na omba alafu na enda kukimbia alafu na kuja na oga na tayarisha chai na kunywa alafu ndio na jianda na enda kazini.

Mimi mahali pa ibada huwa naenda kila jumapili kwa sababu mimi ni mtu naamini mungu na kila kitu katika maisha yangu lazima mungu akuwe ndani ya kila kitu ninachofanya kwa hivyo lazima niende kila jumapili mahali pa ibada ilikuabudu mungu.

Mimi ni mtu wa kusoma na upendelea kusoma kuliko kuandika. Mimi ni mtu utapata nikona vitabu mingi ambazo ninazo nunua ama zingine nilitoa katika shule. Najipatanga ni kisoma hizo vitabu. Kwa hivyo, mimi upendelea kusoma kuliko kuandika.

Ndiyo, mimi ninapiga kura, nimefika umriwa kupiga kura, nimechukua kura yangu, ambayo tunaipiga mwaka ujao katika mwaka ujao, tunapigia watu wenye, tunataka watu ongoze katika inchi yetu Kwa hivyo, lazima nitapiga kura, ndiyo niongozwe na mtu mwenye ninataka aniongoze katika mwaka ujao.

Mimi ninapendelea tisheti kwa sababu naona tisheti inakuanga rembo, alafu kwa sababu mimi ni msichana, tisheti hainikalii poa. Kwa hivyo huwa napenda kuvaa tisheti juu inakaa vizuri nikivaa.

Mwafanikio ya kibinafsi, ambayo ni nayo ya thamini katika kazini, ni kufanya kazi, kama ulivyo pewa iyo kazi. Mafanikio ambayo na amini ni kufanya kazi kwa amani na watu wengine, kuwa na amani na kupenda watu wengine kazini. Tue na upendo katika kazini, iyo ndo mambo na nayo thamini sana katika kazini.

Mnyama ambaye ningetaka kufunga ama mnyama ambayo nafunga sahi ni paka kwa sababu paka ni rafiki sana ni paka paka ni mzuri wa urafiki na pia paka ni mzuri kukulinda boma kwa hivyo mnyama ambayo ningefuga ama ningeongeza katika kufuga ni paka.

Kazi ambayo ninayo idhamini zaidi ni kukuwa mwanabiashara mkubwa katika Afrika na siyo Afrika mashariki peke yake, ni Afrika mzima, kwa hivyo kazi ambayo ningetaka kama kazi ambayo ni nayoidhamini kabisa ni kuwa mwanabiashara mkubwa katika nchi yangu na katika Afrika mzima.

Muda wa mwisho ambavyo ninavyoshugulikia ni nikiona kazi yangu imekuwa mingi na itamtuwa kunisaidia ili niweze kukamilisha kazi hiyo katika muda unaofaa ili nisipitwe na muda wa mwisho kwa hivyo mimi ni napendeleanga ku itamtuwa mbayo aneza nisaidia kukamilisha kazi haraka.

Ndio, mimi huwa nagawanya takataka zangu kwa minajili ya kuweka nyumba ikiwa safi. Mimi napenda usafi sana. Kwa hivyo, kila wakati nina pofanya usafi katika nyumba yangu, huwa na kusanya taka zangu zote na kuzigawanya na kuzitupa mbali.

Jinsi ni navyo jihisi kuhusu mawasilisho ni kuvaa vizuri na kupendeza jinsi ya kujiwasilisha katika wakati wa kwanza ama katika kifpndi cha kupatana na mtu ni kuva vizuri na kupendeza lazima uvae manguo yanayo pendeza yanayo kaa vizuri na pia lazima ujue kuongea na mtu vizuri na pia lazima unukie vizuri.

Mimi huwa na shiriki katika jamii yangu wakati tunapoweka sherehe. Kuna siku zingine huwa tunaweka sherehe ili kusherekea katika jamii na kusherekea katika upendo na imani na amani moja. Pia kwa hivyo mimi huanga na shiriki katika hizo sherehe nan inapenda kujitolea kufanya kazi na jamii yangu ili kushirikia na pamoja.

Mimi hua na lala kwa masaa matano kwa sababu na hua na amka mapema na hua silali mapema pia. Kwa hivyo na jipatanga nimelala masaa kidogo sana, na kwa hivyo na jipatanga nimelala masaa matano peke yake ili niweze kufanya kazi zangu za mtandaoni na ili pia niweze kuamka asubuhi kujitarisha kuenda katika kazi yangu ya kawaida.

Mimi natumia wi-fi napenda kutumia wi-fi kwa sababu data ya simu kuna saa zingine huwa haifanyi kazi vizuri na kwa hivyo nimenunua wi-fi nalipianga wi-fi kila mwezi katika kila mwisho wa mwezi.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni lugha ya kijerumani kwa sababu napenda kila kitu ya ujerumani, napenda vile wanafanya vitu zao, na ningependa sana pia kujifunza lugha yao na pia kujuwa kuimba katika hiyo lugha, na pia kuandika nyimbo katika hiyo lugha ili niweze kuwasiliana vizuri katika hiyo lugha.

Mwalimu ambayo ambayo namkumbuka ni mwalimu wangu wa hisabati. Mwalimu huyo alinisaidia sana kufika mahali nimefika. Alinifunza vitu mingi. Alinifunza hisabati na pia alinifunza maadili mema jinsi ya kuishi na watu. Pendo na pia alinifunza mambo na maisha na akanifumza pia hisabati ndo maana imenisaidia kufika mahali nimefika leo.

Mimi napenda filamu za vita, napata naonanga hizo filamu zikiwa nzuri, alafu pia zina kuanga ni filamu ambazo ni nzuri kutazama, na pia zina furaishanga mtu aki tazama ni filamu ambazo unaeza tizama na marafiki zako ama pia na familia yako kwa jumla.

Simu yangu na itumia katika kutazama vitu katika mtandao, inanisaidia katika kujifunza vitu zingine, inanisaidia kutazama na kupata ujumbe katika mtandao ambayo singe tazama kutoka televisheni. Kwa hivyo, mtandao inanisaidia anga sana na huwa na ipata kupitia simu yangu.

Ninapotembea msituni naonanga mimea alafu pia naonanga miti alafu pia na nakuanga na muda wangu ambayo siwezi kuwa nayo mahali kwingine kwa hivyo mimi napenda kutembea misituni wakati ambayo sifanyi kitu yoyote ama wakati ambayo sijaenda kazini.

Jinsi ninayotumia kupanga kazi yangu ya wiki ni kuyaandika katika kitabu na ninapoandika katika kitabu inanisaidianga kufuatilia kazi ambayo nafaa kufanya kirahisi alafu napata hakuna kazi yoyote ambayo sijafanya najipata nimefanya kazi ambayo nilikuwa nifanya katika wiki mzima.

Ndiyo, mimi napenda kupiga chombo cha muziki, napenda kucheza tarumbeta kwa sababu tarumbeta hukuwa na na sauti nzuri alafu pia wakati ninaposikia ni kama niko chini huwa napiga tarumbeta yangu alafu najiskia niko sawa.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni kujumuika pamoja, tunaongelelea vitu tunazohitaji katika kazini, kila mtu anapewa na mfasi ya kujiongelelea na kila mtu anapewa nafasi ya kutuwa pointi anayotaka. Kwa hivyo mimi kitu na ambacho na hei ni kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni kujumuika pamoja na kila mtu kipewa nafasi ya katika kuongea.

Ndiyo ni napenda mziki wa jadi Napenda mziki wa jadi juu mimi ufraia na inafanyanga na sikia nikosawa katika moyoni mwangu alafu pia Mziki wa jadi ni mziki ambayo tunaeza sikiza kama familia na pia ni mziki ambayo uneza sikia na marafiki zako na mtafraia na kusherekia pamoja.

Njia ni nayo tumia kupumzika, ni napenda kusoma vitabu ama napenda kutembea katika misituni, ni naposikiza muziki, inanisaidianga sana kupumzisha akili yangu ama pia kupumzisha mwili yangu kwa sababu ya kufanya kazi sana. Kwa hivyo, wakati ninapotaka kupumzika, ninapenda kutembea katika msituni nikisikiza mziki.

Mimi napenda kutazama video mtandaoni kutoka tiktok. Tiktok inanisaidianga kupata ujumbe ambayo nina hitaji kutoka mtandaoni ama ujumbe ambayo siwezi itazama kwa televisioni wanga na itazama katika mtandaoni.

Mimi napendelea ku mtu ambaye amenyoa ndevu kwa sababu ndevu ndevu ni jinsi ya kuweka uchafu kwa hivyo mtu anayenyoa ndevu ana anakuanga msafi kila saa. Kuliko mtu mwenye anavaa ndevu.

Sijawahi kufanya yoga ila ni jambo ambalo na,,, nategemea kufanya ni jambo ambalo natarajia kufanya katika mwaka huu mpya Yoga ni kitu ambayo inasaidianga mtu kupumzika kwa hivyo nta,, ntafanya yoga hii mwaka ili kuweza kupumzisha akili yangu.

Ndiyo, mimi napenda kufanya kazi nyumbani, napenda usafi, napenda kuka mahali ambapo ni pasafi, kwa hivyo wakati ambapo nipo nyumbani, najipatanga nikifanya usafi, na kufanya mahali napoka pawe pasafi, na pawe pamengara, kwa hivyo napenda kufanya kazi nyumbani.

Ndiyo mimi huwa nasoma gazeti kwa sababu gazeti inakuanga mzuri sena kwa kupatiana ujumbe najipatanga sitazami televisheni na kwa hivo ujumbe mingi nisipoipata mtandaoni huwa naipata katika gazeti ama vitabu zinazoenea katika hiyo wakati.

Ninachofanya ili kukamilisha katika kazi kwa wakati, ni ninayandika chini, naandika ninacho hitajika kufanya, alafu nafwata kitu ambacho ambacho ni meandika katika iyo kitabu, ama kama sivyo na tafuta mtu wa pili ambayo ata nisaidia kukamilisha iyo kazi kwa uharaka.

Ndio ninapenda kula popcorn kwa sababu popcorn inasaidia sana katika wakati unapoti zama filamu wa inakua mzuri unapo ila ukitazama filamu na ukiwa na marafiki zako ama familia yako unapotazama filamu. Mimi napenda kula popcorn nikiwa na marafiki zangu ama familia yangu napota zama televisioni ama filamu.

Kazi ya nyumbani ninay ichukia ni kufua. Mimi sipendi kufua kabisa. Hata ninapopata manguo zangu zimechafuka ama vitu zangu zimechafuka na huwa naita mtu wa kunisaidia katika kufua alafu namlipa baadae. Kwa hivyo mimi sipendi kufua kabisa.

Kumbu kumbu ya utotoni ninayokumbuka ni nilipokuwa nacheza na watoto wenzangu ambao walikuwa marafiki wangu wa utotoni. Tulikuwa tunacheza hadi jioni masaa ya usiku masaa ya giza na tulikuwa tunafurahia pamoja na hiyo ndio kumbu kumbu ninayoikumbuka na ninayoipenda katika utotoni mwangu.

Napenda kutumia muda na familia yangu katika sherehe, napenda wakati wa krisi masi, napenda jinsi tunavyo sherekea pamoja, jinsi tunavyo pika pamoja, Tunaongea na tunasherekea pamoja Tunacheka pamoja, tunafrahia pamoja Yondio muda napenda kutumia katika kusherekea na familia yangu.

Kitu ninachopenda kufanya wakati umeme unapokatika ninapenda kutengeneza muziki na kujaribu muziki mpya ama muziki mpya ambayo natengeneza natumia kifaa changu cha muziki kujaribu iyo muziki mpya ambayo nimetengeneza na nafuraia ninapoimba ama ninapocheza uyo muziki mpya ambayo nimetengeneza.

Kitu ambacho napenda kufanya na marafiki zangu ni kutiza mafilambu. Tunapenda kutiza mafilambu alafu pia. Tunapenda kusikiza muziki pamoja. Na pia tunapenda mchezo ya kuingiza. Napenda kutembea pamoja pia. Na kuenda misituni kutazama wanyama na mimea pia.

Mi huwa nakunywa maji mingi kwa siku, ninapoamka, lazima nikunywe maji, na kabla nilale, lazima pia nikunywe maji, na katika siku, hapo katikati, najipatanga pia nimekunyws maji mingi sana.

Ndio napenda michezo ya ubao ni michezo ambayo ukiwa na marafiki zako ama familia yako ni mchezo ambayo inaeza mnaeza sherekea na mcheze pamoja na mfraie na mkae kwa amani.

Nasafisha vifaa vyangu kila siku ili zikuwe safi na zikae safi kila wakati juu napenda usafi kwa hivyo lazima nisafishe vifaa vyangu kila siku na kila wakati ili kufanya kila kitu ikuwe safi.

Ndio napenda kula samaki, samaki ni chakula ambacho unaweza kula na vitu mingi, halafu pia samaki huwa na radha tamu, halafu pia samaki ni inapea mtu afya bora na inasidia mtu kuwa na afya bora.

Unawashugulikia katika kuwafanya wasikie wako nyumbani na wanaeza kutegemea katika kitu wanacho hitaji na hiyo ita kusaidia kuwafanya warudi tena na tena ukiwapa vitu wanazo hitaji na kuwafanya waridhike.

Mimi napendelea kuongea kwa sababu inafanya mambo ikuwe rahisi alafu ukilinganisha na kuandika kuandika ni inachukua muda na utakuwa pole pole kuliko kuongea kwa hivo mimi napendelea kuongea.

Wakati nina nina hitaji msaada kazini na naongelesha mtu yoyote ama mtu mwenye ninasikia anseza nisaidia vizuri na muambia shida ambayo niko nayo alafu na muambia jinsi anaeza nisaidia alafu tunasaidiana.

Napenda kuchora napendelea kuchora kuliko kupaka rangi. Kuchora hunisaidia kwa ubunifu vizuri na pia katika wakati ambao sifanyi kazi ama sijaenda kazini napendelea kuchora ili kupitisha muda.

Chakula ambacho napenda kula jioni ni mchele wa nanzi kwa sababu inakuanga tamu na ni chakula ambacho mnaeza kula kama familia. Ni chakula ambacho utashiba vizuri ukikula na pia inaongeza afya katika mwili yako.

Mahusiano yetu ni mazuri kabisa, au ndoo menifunza maadili mema na au ndo menisaidia kufika mahali ambapo nimefika. Kwa hivyo mahusiano yetu ni ya heshima na ni watu ambao naheshimu sana katika maisha yangu.

Mtu aliyenifunza jambo muhimu katika hii maisha, alikuwa ni nyanya yangu kabla apumzike, alinifunza mambo mengi ambayo sikuwa nayajua hapo nyuma. Na hiyo mambo imekuja ikanisaidia katika maisha ya sasa.

Ni mahali panapo kuna hoteli mingi alafu ni mahali ambapo kuna wanyama wengi unaweza kuja utembe ujione wanyama alafu unaweza jaribu hoteli ambazo ziko huku ukajaribu chakula mpia na ukajaribu vitu mpia za hapa.

Katika siku za mvua napendelea kulala ama nakaa ndani ya nyumba nikiskiza muziki, naskiza muziki ninayopenda ama kama si ivyo nasoma vitabu ili kupumzisha akili yangu napendelea kusoma vitabu.